Eleza hali ya hewa ya leo. Huu mali nipo ni wakati wa msimu wa kiangazi. Mwezi wa januari hua ni msimu wa kiangazi. Huwa kuna jua kwa wingi. Jua kwa wingi na siraisi mvua inyeshe wakati huu. Wakati huu joto hua ni kwa wingi. Sana sana wakati wa mchana. Huu ni kuna joto kwa wingi sana. Hii ni wakati katika mavazi ni vizuri uvae ngu nye pesi. Sana sana ya rangi nyeupe au rangi ambazo hazinyonyi joto ya jua. Wakati huu ukivaa nguo za rangi nyeusi hata zinaeza kukuchoma. Kila ambacho napenda kuhusu wakati huu au hali hii ya hewa ni huu ni wakati mzuri wa kufanya wa kulima shamba. Hii ni wakati wa kufanya ukulima. Ukilima shamba wakati huu yale magugu ambayo huwa yanamea kwenye shamba. Ya huwa yanakufa kabisa sababu jua inayachoma. Inayachoma kabisa sababu kutakuwa na mvua. Ukifanya ukulima shamba wakati huu ukitayarisha shamba wakati huu utachoma hayo magugu kabisa. Na hataweza kukusumbua wakati unafanya wakati unapanda. Wakati wa mvua wakati wa mwezi wa machi. Wakati huu ni vizuri kama ningependa kufanya kulima. Ni kulima kutayarisha shamba. Hii ndo wakati mzuri wa kutayarisha shamba. Hii ndo hicho ndo kitu peke napenda kuhusu wakati huwa hali ya hewa wakati huu. Lakini joto huwa ni kwa wingi sana. Na mimi kibinafsi sipendi joto huwa napenda wakati kuna baridi.

Je unaenda mahali pa ibaada mara ngapi kwa wakati huu huwa siendi kwa ibaada huwa sihudhurii ibaada lakini kibinafsi mimi huenda mahali kwa ibaada mara moja kwa wiki mimi ni mtu ambaye nampenda mungu na napenda kuwa na mahusiano ya karibu na mungu. Lakini ki imani huwa naona kwamba safari ya imani ni safari ya kibinafsi haiambatani na ni mara ngapi unashiriki ibaada. Inaambatana na moyo wako na mahusiano yako na mungu kibinafsi. Lakini mimi nilikuwa naenda mahali kwa ibaada mara moja kwa wiki lakini pengine ninge enda mara mbili au mara tatu kulingana na yale matukio ambao yanaendelea kule makanisani pengine kuna ibaada spesheli naeza enda mara moja ama mara mbili au maratatu kwa wiki. Lakini mara kwa mara au mara nyingi nilikua naenda mara moja tu kushiriki ibaada.

Je kumbu kumbu ya utotoni mwako ambayo unaweza ikumbuka ni gani? Nikiwa katika shule ya msingi, darasa la sita, tuliweza kufanya kuwa na safari ya kwenda buga ya wanyama ya mlima elgoni. Kule maeneo ya bungoma magharibi mwa kenya. Hi o safari sijiwahi sahau hadi saa hii. Nakumbuka, libidi wakati huo nilale shuleni. Nililala shuleni na mimi ni mwanafunzi wa siku. Ilibidi nilale shuleni ili nisiweze kuchelewa kutoka na wenzangu kwenda katika hi safari. Hio safari tulianza mapema, ilianza saa tisa za asubuhi. Tulikuwa tumeanza hio safari, tukaenda hadi kitale, kufika kitale, tukaendelea hadi mlima elgoni. Nakumbuka, tulienda kwenye pango kule mlima elgoni, ya buga la wanyama la mlima elgoni. Nikaweza kuona pango, kulikuwa na pango kule, nikaona wanyama kama vile nyati. Kama vile nyati na duma. Duma kwa kimombo, tunamuita leopard. Nilewaza kuona wanyama kama duma. Kila ambacho kinafanya ni kumbuke kumbu kumbu ile ni kwamba, nikiwa kule mlima elgoni kuna haya matawi au mimea ambayo ukiyashika wanawasha sana. Kwa bahati mbaya wakati nilikuwa natembea niliikuwa nimeva kinyasa. Wakati natembea tulitembea mahali kuna hayo mimea kwa wingi. Na yaliniweza kuniwasha sana. Yaliniwasha sana hadi sijawahi sahau mpaka wakati huu. Hicho ndio jambo ambalo nakumbuka. Nikiwa kule utotoni mwangu kwa hio safari ya kwenda. Buga la wanyama la mlima Elgoni.

Je, napenda kutembea kwa miguu. Kibinafsi, mimi napenda kutembea kwa miguu. Mimi huwa sipendi kusafiri kutumia pikipiki, au gari, au mbinu ingine ya usafiri. Napenda kutembea kwa miguu. Sababu ukitembea kwa miguu kuna manufaa mengi kabisa. Unafanya mazoezi. Unapata. Ukona mwili wenye afya. Napenda kutembea kwa miguu sana hata kuna mtu ambaye mi namjua. Mtu alikuwa amepigwa na ugonjwa. Ugonjwa ugonjwa hadi ilikuwa imefanya sehemu moja ya mwili wake kukufa lakini nimegundua amekua akifanya mazoezi ya kutembea na amerudi na afya hata ananishinda mimi kwa afya kwa hivyo mimi napenda kutembea sana na ni kutembea kwa miguu ni jambo ambalo napangia wakati umri unazidi kusonga nitazidi kutembea kwa miguu nitakua nikitembea kwa sehemu ndefu kabisa ili kufanya zoezi. Nimegundua kutembea tu kwa miguu, ukifanya mazoezi ya kutembea kwa miguu, unakuwa na afya njema. Uyo mzee nimeshanga sana. Alikuwa mgonjwa kabisa, hadi sehemu yake ya mwili, sehemu yake moja ya mwili likuwa imebadilika, imekunjana. Lakini kwa kutembea, amerudi, amekua kijana. Ni mzee ambaye kwa umri, umesonga kabisa, ako na miaka themanini. Zaidi ya themanini lakini ukimuangalia jinsi anavyotembea. Anatembea kama kijana wa umri wa miaka ishirini. Kwa hivyo mimi napenda kutembea kwa miguu na ni jambo ambalo nitazidi ongeza zaidi kutembea kwa miguu. Kutumia mbinu zingine za usafiri.

Je napendelea kusoma gazeti au habari mtandaoni. Mimi wakati mwingi mi husoma gazeti au habari zangu mtandaoni. Kupitia mtandao za kijamii, kupitia interneti za huduma za kutoa habari kama vile New York Times, kama vile BBC, kama vile CNN. Nikitaka kujua habari za nchi za nje, nchi za ngambo hutumia mitandao sana sana kujua. Ata pia inchini mwetu umu upenda kufatilia. Waandishi wa kujitolea ambao uwa mitandaoni kushoma gazeti au habari ni wakati moja moja hivi au mara moja moja hivi ambapo naeza nunua gazeti na kuisoma au nikipata mtu akonayo ama rafiki pengine akonayo naeza nunua nikaisoma lakini mara mingi mimi upendelea huduma za gazeti au habari za mtandaoni.

Je ni michezo gani napenda kuitazama. Mimi ni shabiki wa kandanda. Sana sana kandanda ya wanaume. Na mimi hupenda kuangalia ligi la uingereza sana sana. Mimi ni shabiki wa timu ya arsenali. Na pia mimi hupenda kuangalia ligi ya mabingwa wa vilabu vya ulaya. Au ligi ya mabingwa ya timu za ulaya huwa nafurahishwa sana na michezo hiyo. Mimi ni mchezaji wa kandanda ingawa sija ku sija sija cheza kandanda kama sanaa. Nacheza kandanda kama kile kitu ambacho nakipenda. Hakuna jambo ambalo linanishangaza kuhusu mchezo wa kandanda. Lakini jambo ambalo huwa linanishangaza kusu kandanda. Nikuhusu timu yangu ya asenali. Hii timu huwa ikianza kucheza ligi huwa inafanya vizuri. Na wakati ligi yenyewe ikokaribu kufika mwisho. Wanaanza kufanya vibaya sana wanapigwa na timu zingine hadi wanakosa kushinda ligi ya uingereza. Mimi hupenda kutazamia mchezo huu nikiwa nyumbani. Sana sana kwenye simu yangu. Sababu hii timu yangu hii kwa zaidi ya miaka ishirini imekuwa ikiniaibisha. Na si huwa sipendi kwenda kuitazama nikiwa na wenzangu kwenye maeneo ya burudani. Mimi hupenda kuitazama nikiwa nyumbani.

Je, napenda kusikiliza redio, ndiyo mimi napenda kusikiliza redio, napenda kufuatilia vipindi vya redio, kuliko vipindi vya runinga. Kuna vipindi vya redio, kuna watangazaji vya redio ambayo huwa mi hufuatilia, huwa napenda kuwasikiliza, wananitumbuiza, wananichekesha, na huwa nafurahia sana vipindi vyao TV, televisheni mimi hupenda kufuatalia matangazo. Matangazo kuhusu habari humu nchini mwetu na habari za ulimwengu. Lakini kwa mara kwa mara mimi hupenda kusikiliza redio huwa nasikiliza vipindi vya, vya wimbo, za lugha, za kikwetu, lugha ya kiluhya, lugha za kikwetu. Ndiyo mimi napenda redio kuliko, kusikiza radio kuliko televisheni au kufuatilia filamu.

Nitabia gani nayopenda kwa wengine? Mimi upenda mtu ambaye ni muaminifu, mtu ambaye anaeshimu isiya zangu, mtu ambaye ukiwa nae uwezi kuwa na wasiwasi kwamba aneza kukusaliti, au pengine aneza tumika na wingine kukusaliti au kukuangamiza. Mimi hupenda mtu ambaye ni mwaminifu, ambaye ukiwa na yeye huwezi kuwa na wasiwasi kwamba pengine anaweza kukuibia, au anaweza kukusaliti kwa njia yote ile. Kwa hivyo mimi nikipata mtu ambaye ni mwaminifu ambaye pia anamcha mwenyezi mungu huyo ndiyo mtu ambaye napenda sana watu kama hao ambao ni waaminifu na pia wanamcha wanamwogopa mungu kwa ukweli na roho si kwa maneno tu si kwa mdomo tu.

Ningependa kutembelea mji gani duniani. Mimi kibinafsi kuna mji ambao huwa natamani sana kufika. Huwa ni mji ambao huwa natamani sana kufika. Huo ni mji wa paris kule ufaransa, au pengine, au mji wa kule vatikani, kule rome. Hizo ni miji miwili ambayo ningependa kutembelea kabla niondoke hapa duniani. Kule Roma, kule Italy. Kutokana na historia yao ya waroma na yale majengo ya wa roma ya kitambo sana sana yale majengo ya kanisa la katoliki na pia jamii na itikadi ya jamii za huko za vatikani kule waItaliano na wafaransa. Ningependa sana kutembea mji wa Paris kule ufaransa na pia mji wa Roma kule Vatikani kwa waItaliano ili niweze kuangalia maandhari ya kule Paris sababu ya historia ambayo ufaransa na waItaliano wamekuwa nayo wamechangia katika jamii kuendeleza jamii hapa duniani. Ningependa kuona kwa macho yangu mwenyewe jinsi walivyokuwa wakijenga vyumba vyao, majumba yao na jinsi wanaishi wakati huu.

Shugulizangu za wikendi ni zipi. Wikendi mimi uwa ni wakati wakupumzika. Na hio ndio wakati mtu hutumia kutazama mechi za ligi za wengereza. Iyo ndo wakati mi hutumia kupiga kamari, kubashiri michezo ya ligi, ya wengereza, kule ujerumani, ufaransa, kule kwa italiano. Maramingi hua sitoki mi huwa niko nyumbani. Nikitoka pengine naenda katika eneo ya maburudani. Kuangalia mechi za ligi za barulaya. Mikama shabiki wa Arsenal, timu ya senali. Uwe wakati lazima niende kushuhudia. Wakati mwingine mi huku sanyika na marafiki nyumbani. Tunaweza kushangilia na kubashiri izo michezo ya kandanda ya ligi ya Uingereza na ligi za ufaransa ujerumani na kwingine hio ndo wakati mingi mi hutumia kupumzika na pengine kufanya mambo yangu ya kibinafsi hio ndo wakati mi hutumia kufanya mambo ya ukulima mdogo mdogo. Na angalia mimeazangu na angalia kukuzangu na angalia mambo yangu ambayo nimekua nikifanya hapo nyumbani. Mara mingi kwanzia jumatatu adi jumatano adi ijumaa. Uwa niko kwa shuguli. Mingi mingi uwa sipati nafasi ya kutosha kufanya mambo ambayo ya kunifraisha. Mambo ya kunifraisha kibinafsi. Uwa mutumia iyo wakati, wawikendi. Kubashithi michezo ya kandanda. Utumia wakati kutazama ligi, mipira na marafiki. Na pia kuangalia mambo yangu ya shambani ya ukulima mdogo mdogo.

Je, niambie kusuhu utaratibu wako wa kila asubuhi. Mimi nikiamka asubuhi, kitu cha kwanza, mimi hukwenda kuoga, nikishia oga, huwa naanda kiamshakinywa, nikishia andaa kiamshakinywa, nikishia kula kiamshakinywa, nasugua meno, na pia na alafu naanza kupanga mambo au mipango ya siku kuamka kwangu huwa inalingana na ni mambo gani nime panga kufanya kisiku hiyo. Kama naenda shughuli zangu za kikazi mimi huamka saa kumi na mbili za asubuhi. Lakini kama ni wikendi mimi huamka hapo saa tatu asubuhi. Wakati huwa naona wacha nipate muda mwingi wa kupumzika ili jumatatu ina pofika niwe na nguvu za kutosha kujenga nchi mimi asubuhi wasi mimi si mtu wa asubuhi sana huwa sipendi asubuhi mimi si mtu wa asubuhi huwa asubuhi nikiamka huwa sina nguvu huwa sina yani huwa si furahi mimi huwa naanza kuchangamka kuanzia masaa nane mchana kule. Masaa nane mchana tumbo inaanza kuchangamka. Mara mingi asubuhi nikiamka huwa sijachangamka sana sababu mimi si mtu wa asubuhi. Mimi ni mtu wa jioni. Mtu wa jioni.

Unapiga picha marangapi. Mimi huwa nikienda mali ambapo nipageni. Pengine nimetembelea kule. Nimetembelewa ziwa Victoria. Nimetembelea bunga la wanyama kule. Oru bustani la wanyama kule. Mupiga picha maramingi sana. Kila ambacho nikiona kinanifraisha. Na piga picha. Lakini uwa sipendi kujipiga picha mimi mwenyewe. Uwa sipendi picha yangu iwe kwenye simu. Lakini nikiona kitu kwa kunifraisha. Iwe ni mnyama. Iwe ni mmea. Iwe ni ndege ambayo imenifraisha. Muwa nakipiga picha. Ili niweke kumbu kumbu. Kwamba kuna wakati nikua pali fulani. Nikiona kitu fulani. Kikanifraisha. Nikapiga picha.

Unapenda kucheza au kutazama michezo? Hii, inalingana. Wakati nilikuwa barubaru, wakati ujana wangu, mimi nilikuwa napenda sana kucheza mpira wa migu, kandanda. Nlikuwa napenda kucheza sana kandanda. Nikiwa shule ya, sana sana wakati wa shule ya msingi. Nlikuwa napenda kucheza kandanda sana. Na kama ningepata mahali ambapo pengine, kuna watu wangenisaidia kukuze hiyo talanta, pengine ngekua mchezaji wa kandanda. Nikiwa shule sekondari nilikuwa napenda mchezo wa rugby. Mchezo wa rugby nilikuwa napenda pia kuicheza na pia kuitazama, kwa mimi upenda kucheza na pia kuitazama mchezo. Lakini wakati huu hupenda kutazama mchezo wa kandanda ya wanaume. Hata pia wanawake napenda kutazama mchezo wa kandanda. Sana sana ligi ya bara Uingereza Na ligi ya mabingwa Uingereza.

Je, ningependa kuona maendeleo gani katika jamii. Mimi kama mwalimu, kuna jambo moja ambayo mi huju huwa nimetambua kwamba elimu ndiyo chombo. Ambacho kinaweza kumsaidia mtoto maskini, aweze kufanikiwa maishani. Kwa hivyo katika jamii yetu, nchini mwetu nchi ya Kenya, ningependa serikali, iweke rasilimali kwa elimu. Elimu kwa viongo vyote iwe katika vyuo vya kufundi. Sekondari shule za msingi chuo kikuu. Lakini ningependa sana sana sababu wametelekeza shule za ufundi shule za kiufundi. Na hizo ndio shule mi najua. Zinaeza saidia nchi kusonga mbele Kimaendeleo. Kwa hivo mimi ningependa sana kuona Serekali Na wote wameweka rasilimali katika masomo ya watoto ili kuendeleza jamii sababu wakati mtoto anapata elimu. Anapata uwezo wa kujiendeleza kimaisha. Na hii utazuia mambo mingi sana ambao wakati huu naona ikiendelea katika jamii. Kwa hivyo kitu ambacho ningependa kabisa kuona serikali ikiekelea rasilimali za kutosha. Ni elimu kwa viwango vyote.

Je, nangoja barua pepe mara ngapi kwa siku. Mimi, shughuli zangu mingi za kikazi, huwa natumia barua pepe kuwasiliana na wale ambao, kuwasiliana na wale ambao wanataka huduma zangu. Na pia mimu hutumia barua pepe kupata huduma za habari, sana sana za nchi za nje nimejiandikisha na huduma za kihabari, huwa napata habari kila siku. Kutoka nchi ya Amerikani, kutoka nchi ya waisraeli na pia kutoka uingereza wanapata barua pepe. Najua mambo ambayo yanaendelea katika nchi hizo. Kutokana na hizo barua pepe kwa hivi mimi mara kwa mara mimi huangalia barua pepe ili nijue kama kuna ujumbe ambao unahitaji uangalizi wangu.

Je, napenda kuzungumza kuhusu siyasa? Ndiyo, mimi napenda sana kuzungumzia kusu siyasa, sababu siyasa ni hali ya maisha, iwe ni dini ni siyasa, iwe ni maisha kila siku ni siyasa. Kwa hivo mimi najua siasa ni hali ya maisha na mimi hupenda kuzungumzia kuhusu siasa. Hata wakati huu, nchini mwetu, hata nchi ya jirani, nchi ya Uganda Wamefanya, wamepiga kura, kuchagua rais mpya. Na yule rais, yule ambaye ametawala nchi ya Uganda kwa miongo karibu mitano amerudi tena kwenye kiti. Na atazidi kutawala. Pengine kifo tu ndo kitamtoa katika kiti hicho. Huko nchini mwetu siasa ni kama ni chakula hiyo ndo chakula kiamshakinywa. Na pia kile chakula cha jioni. Sasa kwa hivo mimi hupenda kuzumgumzia kuhusu siasa sana sana sana. Nikiacha kuzungumzia kuhusu siasa nazungumzia kuhusu kandanda.

Je, ni lengo gani la muda mrefu huna kazini kikazi wakati huu namalizia shahada yangu ya huduma ya mitandao. Nikimaliza niko na lengo la kurudi katika kufunza, lakini ningependa kufunza wanafunzi wa vioo vya kiufundi. Si shule ya sekondari au shule ya msingi. Natarajia majaliwa. Nipate nafasi ya kuenda kufunza wanafunzi mitindo ya interneti. Mitindo ya akili bandia. Mitindo ya kukusanya habari na kuzihifadhi katika vyoo ya kifundi hiyo katika akilibandia artificial intelligence na data science, sayansi ya data. Ningependa, hiyo ni kwa muda mrefu. Nikishamaliza hayo, napanga ku nikimaliza mambo ya kazi, nikistaafu. Ningependa kurudi kwa ukulima, ambacho ni kitu ambacho napenda. Nipumzike kwa kulima. Niangalie ngombe. Niangalie mbuzi. Niangalie kondoo. Niangalie kuku. Nifanye mambo ya ukulima wa matunda. Ukulima wa mahindi. Ukulima wa wanyama na kufurahia mandhari ya kukaa katika sehemu za nyumbani. Si mjini kule vijijini. Nifurahie mandhari ya kule wakati na staafu.

Napenda kuandika kwa mkono au kompyuta. Kibinafsi ni eri niandike nikitumia kompyuta. Uandishi wangu wa mkono ni mbaya sana hata inakaa kama ya daktari. Aiwezi someka kwa uraisi. Kwa hivyo mimi nafuraia kuandika nikitumia kompyuta kuliko mkono. Sababu uandishi wangu wa mkono ni mbaya zaidi. Lakini kuna mwalimu kuna mwalimu nikiwa shule ya msingi alikuwa anatufunza somo la ata sanaa uyo mwalimu alikuwa mkali sana. Pengine ningekuwa na uyu mwalimu kwa muda mwingi. Ningekuwa naandika vizuri. Ningekuwa naandika vizuri. Pengine uandishi wangu mkono ungekua mzuri. Lakini ni mbaya sana. Kwa hivyo mimi Eli niandike kutumia kompyuta kuliko mkono.

Je, unelala kwa mashaa, mangapi kwa kawaida? Mimi kulala kwangu kwa kawaida mi hulala kwa masaa manane. Nikilala chini ya masaa manane, huwa nikiamuka, huwa nimechoka sana. Kwa hivyo ninge kikawaida, mimi hulala kwa masaa manane. Huwa nikilala, kama nikilala sa nne, nitaamka saa kumi na mbili au saa moja asubuhi. Lakini kama kuna pali ambapo pengine ningewai mapema naezalala masaa manne au masaa masita. Hata masaa mawili kulingana na mahali ama na mpangilio wangu wa siku.

Nimewahi kutembelea ziwa au mto. Ndiyo, huku mahali nimezaliwa, tuko na ziwa, pia tuko na mto. Nimetembelea ziwa Victoria, kule maeneo ya kisumu. Hata nikiwa mdogo, nilieza kufika kule kwenye ziwa Victoria, nikaogelea. Kwa hivo nishiaogelea hata ziwa Victoria Na pia huku penye nakaa, mara kwa mara. Nikiwa mdogo katika shule ya msingi, nilikuwa napenda kuenda kuogelea kwenye mto na wenzangu. Pengine tumetoka shuleni, badala ya kuenda nyumbani, tunapitia kwanza kwenye mto na tunaogelea, kisha tunaenda nyumbani. Pia nikiwa mdogo, wakati shule zimefunga, pengine kulikuwa na kiwanja ambayo tulikua tunapenda kucheza mpira wa kandanda na hiyo kiwanja likuwa karibu na mto. Kwa hivyo baada ya kucheza mpira tungeenda tuogelee au tungeogelea kisha tucheze mpira. Ilikuwa kwa raha zetu. Kwa hivyo mimi nishai tembelea ziwa. Ziwa Victoria Na mto mingi sana huku kwetu. Hata kuvua samaki kwenye ziwa au kwenye mto. Nisha fanya hivo.

Je unapenda mikutano ya aina gani? Wakati nilikuwa bado kijana, mimi nilikuwa napenda mikutano ya siasa. Nilikuwa napenda kufuatilia sana mikutano ya siasa ambapo ningesikiliza wale wanasiasa ambao pengine nilikuwa nawapenda. Sababu fulani, fulani, fulani, pengine ukabila au lakini wakati nilipogundua kwamba hawa wanasiasa iyo mikutano yao tu ni utapeli mtupu. Hakuna cha maana ni kujipiga tu kifua. Na kujisifu na kutudanganya kwa hivyo nika Mimi mkutano ya siasa wakati huu sipendi. Napenda mikutano ya injili. Mikutano ya injili napenda mkutano ya injili ili watu waeze kumjua yesu yale mikutano ya injili ambayo ni ya kweli si mkutano ya injili ya uongo ambapo watu wengi wanatumia hizo mikutano kwa mambo ambao si ya injili. Mambo yao kibinafsi. Lakini wakati huu mi napenda mikutano ya injili. Sana sana iwe mikutano ya injili ya kweli na roho. Si mikutano tu ya injili ya kujipiga kifua na kujitafutia utukufu si utukufu kwa mungu. Lakini kitambo nilikuwa napenda mkutano wa siasa. Pia mkutano ambayo pia naeza kufurahia mikutano ya kuona michezo ya kandanda au michezo za wanafunzi au pengine yanaeza ni kunifurahisha kuliko mikutano ya siasa. Na mikutano ya watu bandia ambao kuna mambo yao ambayo si ya kweli.

Ujuzi gani naitaji kuhimarisha? Ujuzi ambao naitaji kuhimarisha ni ujuzi wa programu, wakuunda programu, wakufanya mambo ya mitandao. Kwa mambo ya mitandao. Yendo ujuzi na itaji kumarisha. Watu nazidi kufanya mazoezi. Nikijifunza hizi programu za kimitandao kama vile Python na kama vile Agile Agile Agile methodologies. Kama vile MySQL ili kuangalia databesi. Kwa hivyo mimi ni mtu ambaye na nafuatalia mambo ya data na mambo ya akili bandia, artificial intelligence. Kwa hivyo ayo ndona itaji kuimarisha ujuzi kwa area hizo kwa maeneo hayo. Hili niweze kuwa na nafasi nzuri ya kujiendeleza kikazi na kimaisha.

Je, napenda paka au umbwa. Kibinafsi, napenda zote. Napenda paka, pia napenda umbwa. Lakini, napenda paka zaidi. Nakumbuka nikiwa mdogo, nilikuwa na paka, ambao nilikuwa nampenda sana. Na mama yangu alikuwa hampendi kabisa, nilikuwa nikitoka shule. Nisipo ona huyo paka, hakungekuwa na amani, nyumbani. Nilikuwa nampenda, mi napenda paka kuliko mbwa. Lakini napenda wote, napenda paka, pia napenda mbwa. Lakini paka, napenda sana. Bata hiyo wakati singelala. Paka asipokua karibu na mimi anapo ng'orota nilikuwa napenda kusikia jinsi paka anang'orota. Kuna sauti huwa anatoa. Na hiyo sauti ilikuwa ina nisaidia kulala. Nikiwa mdogo kwa hiyo mimi napenda paka zaidi kuliko umbwa. Lakini pia napenda zote. Lakini ikifika mahali nichague kati ya paka na umbwa nitachagua paka.

Je, napenda kuimba, ndiyo, mimi hupenda kuimba, lakini mi hupenda kuimba nyimbo za kumsifu mungu huwa, sijaikuwa na uzoefu wa kuimba hizi wimbo za kidunia. Pengine wakati nikiwa mchanga katika kidato cha pili shule ya sekondari hiyo ndio wakati pengine ningeweza. Sababu nilikuwa nafuatilia wengine. Nashawashika na wengine. Ningependa nilikuwa na naimba hizo wimbo za kidunia. Wasanii kama kina longomba ambao wanapatikana huku kwetu kina longomba. Kina isa, kina nonini wasanii wa hizo siku. Lakini kibinafsi, mi napenda kuimba. Nyimbo za kumsifu mungu. Hizo ndo nyimbo ambazo mi hupenda kuziimba. Sababu huwa zinaniletea furaha moyoni mwangu. Nikikumbuka jinsi, huyu mungu amenitoa mbali sana. Namu hupenda kuimba wimbo wa kumsifu na kumshukuru kwa yale yote amenitendea.

Kipindi gani cha televisheni, unachokipenda. Mimi hupendezwa na vipindi. Kuna yale filamu za kutisha, au filamu za uchunguzi, au madokumentari. Zile ambazo na zinaelezea mambo, mambo ya kitambo. Lakini mimi hupenda kuangalia ki, kipindi vipindi vya wanyama. Vipindi vya wanyama, vipindi ya kuonyesha wanyama wa mbugani. Mimi hupenda kufuatilia kuna hii chaneli ya televisheni ya nat geo huwa inaonyesha wanyama na mazingara ya maeneo mbalimbali hapa duniani. Mimi hupenda kutazama vipindi ambayo vinaonyesha jinsi wanyama wanavyoishi maenei mbalimbali ya dunia huwa sipendi vipindi vya mapenzi.